Kitu ambacho huisha haraka haraka kwa either nafiriki ni nilio mboga mboga hizo sio mboga mboga tunapenda sana kula tunakula karibia mchana na usiku na gharimu pia inagharimu kwa mfano mboga ni fungu moja ni shilingi elfu moja kwa hapa unapata fungu moja kwa hivo inabidi kuwa yaani unakuta ukiwa na elfu moja ndo unaweza kupata mboga kutuosha.